Kama msee wa jiji, siwezi sema naendaga kila siku. Lakini maktabani ni mahali fiti sana kwangu nikiwa nataka kufikiria kwa kina. Kusema ukweli, naweza kupiga mradi huko kama mara mbili au tatu kwa mwezi. Siku hizi wasee wengi wanajidai kusomea mtandaoni, lakini mimi huona maktaba ina vibe yake ya kipekee. Ile arufu ya vitabu vya zamani na utulivu wa huko unakusaidia kufocus design huwezi pata ukiwa kwa nyumba au kejani.